Napendelea kuandika kuliko kusoma, ingawa napenda kufanya yote mawili, kuandika hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa uhuru, kupanga fikra zangu na kushiriki na wengine, kila kilicho moyoni mwangu. Pia kuandika hunisaidia kukumbuka mambo vizuri na kujifunza zaidi kupitia kujieleza ingawa kusoma ni muhimu kwa kupata maarifa mapya kuandika hunifanya nisikie nikiwa huru na mwenye ubunifu kwa ujumla kuandika hunipa furaha zaidi kwa sababu huniruhusu kutoa mawazo yangu kwa njia yangu mwenyewe.

Ndiyo, mimi nafsi najiona kama mtu wa bunifu. Napenda kufikiria mawazo mapya kutafuta njia tofauti za kufanya mambo na kutatua changamoto kwa mtazamo wa kipeke. Ubunifu wangu hujitokeza katika kuandika, kupanga kazi na hata katika maamuzi ya kila siku ni napojaribu kuboresha kile ninachokifanya. Ubunifu hunifanya nijisike hai na mwenye motisha na hunisaidia kukua kimaendeleo kwa sababu hunipa uwezo wa kubuni mawazo mapya na kuyatekeleza kwa vitendo.

Hali ya hewa leo ni joto kiasi bila baridi kali wala jua kali kupita kiasi. Joto hili lina nifanya nijisikie nikiwa huru na mwenye faraja kwa sababu si baridi inayohitaji kuvaa nguo nzito wala jua kali linalochosha mwili. Kwa sababu ya hali hii ya hewa nimevaa nguo nyepesi, fulana na suruali nyepesi, jinsi ili nijisikie vizuri siku nzima. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inafaa kwa shughuli nyingi kama kutembea, kufanya kazi au kukutana na watu bila usumbufu. Katika hali hii ya hewa napenda kufanya kazi zangu za kawaida au kutoka kidogo inje kupata hewa safi na kupumzika.